Ndiyo, ninapenda kula samaki sana. Samaki ni chakula chenye ladha nzuri na pia kinafaida nyingi kwa afya. Ninapenda samaki kwa sababu hupikwa kwanjia mbali mbali kama kukaangwa, kuchemshwa au kupikwa kwa mchuzi. Aina ninazo penda zaidi ni samaki wakukaangwa na samaki wakupakwa nazi. Samaki wana protein nyingi ambazo husaidia kujenga mwili na kuupa nguvu. Pia wanamafuta mazuri yanayosaidia afya ya moyo na ubongo. Ninapokula samaki na jihisi ni meshiba na mwenye nguvu Kwa ujumla samaki ni chakula kizuri na muhimu katika lishe yangu ya kila siku.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa katika eneo tofauti, lakini kwa sasa naishi mahali pengine kwa sababu ya masomo, na pia kazi, na fursa nyingine za maisha. Kuhama kulinisaidia kukutana na watu wapya, kujifunza tamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Ingawa siishi nyumbani nilipozaliwa, bado ninapenda na kuthamini mahali pale kwa sababu ndipo nilikulia na kupata kumbukumbu nyingi nzuri. Mara kwa mara hurudi kuwatembelea familia na marafiki. Kuishi mbali kunanifanya kuthamini zaidi asili yangu na kunitia moyo kufanya kazi vizuri maishani.

Ninatumia wifi na pia data ya simu kulingana na mahali nilipo na mahitaji yangu. Nikiwa nyumbani au ofisini, napendelea kutumia wifi kwa sababu ni ya haraka na haina gharama kubwa kwa matumizi ya muda mrefu. Wifi hunirusi kupakuwa faili, kutazama video na kufanya kazi mtandaoni bila wasiwasi wa data kuisha haraka. Nikiwa safarini au mahali pasipo na wifi, mimi hutumia data ya simu ili kuendelea kuwasiliana na watu na kupata taarifa muhimu. Kwa ujumla njia zote mbili ni muhimu na hunisaidia kuendelea kuunganishwa na dunia ya kidigitali kila siku.

Napenda kununua vitabu zaidi kuliko vitu vingine vyote. Vitabu unipa furaha kubwa kwa sababu ninaweza kusoma hadithi za kuvutia, kujifunza mambo mapya na kupanua maarifa yangu. Ninapopata pesa mara nyingi napatia kipa umbele kununua vitabu vipya badala ya vitu vingine kama nguo au vinywaji. Pia napenda kununuwa kalamu nzuri na daftari nzuri kwa ajili ya kusoma na kuandika.

Ninatumi zana mbali mbali za kidijiti kila siku ili kurahisisha mawasiliano na kazi zangu. Simu ya mkononi ndio zana ninayotumia zaidi kwa sababu hunisaidia kupigia simu, kutuma ujumbe na kutumia mitandao ya kijamii. Pia hutumia interneti kutafuta taarifa, kusoma habari na kujifunza mambo mapya. Kompyuta hunisaidia kufanya kazi, kuandika nyaraka na kuhifadhi tarifa muhimu. Aidha hutumia programu kama WhatsApp na barua pepe kuwasiliana na familia, marafiki na kazini. Wana nchi hunisaidia kuokoa muda na kufanya shughuli zangu za kila siku kwa ufanisi zaidi.

Ninapenda hali ya hewa yenye joto kidogo na upepo mtulivu. Halihiyo hunifanya nijisikie vizuri. Sio moto sana wala sio baridi sana. Napenda pia siku zenye jua, lakini sikali sana. Kwa sababu, zina nipanguvu na hamasaya kufanya kazi na shughuliza kila siku. Wakati wa mvua mnyororo kidogo, pia napenda kwa sababu hunifanya nijisikie tulivu na hutoanafasi ya kupumzika au kusoma kitabu. Kwa ujumla hali ya hewa yenye joto rafiki, upepo mwafaka na juala wastani, ndiyo ni na yopenda zaidi kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na amani.

Nguvu yangu kazini ni uwezo wa kushirikiana vizuri na wenzangu na kufanya kazi kwa bidii bila kuchoka. Nina uratibu mzuri wa kupanga muda wa kazi, hivyo naweza kukamilisha majukumu yangu kwa wakati. Pia nina uangalifu mkubwa kwenye maelezo madogo, kuhakikisha kila kitu kinaenda sawasawa, nimezoea kujifunza haraka mambo mapya, hivyo siogopi changamoto mpya. Uwezo wangu wakuwasiliana kwa uwazi na heshima pia ni nguvu kwa sababu nisaidia kuondoa mkanganyiko na kuboresha mahusiano kazini.

Leo hali ya hewa ni nzuri kidogo. Si moto sana, wala si baridi sana. Najihisi vizuri nanikiwanje kwa sababu joto limependeza na upepo wa mwanana unifanya nijisikie tulivu. Nimevaa nguo nyepesi, zenye mikono mirefu ili niwe na raha na pia kulinda mwili wangu kidogo kutokana na upepo. Kwa hali hii ya hewa, napenda kutumia mda nje, labda kutembea au kukaa kwenye bustani kusoma kitabu au kufurahia upepo na jua la wastani. Hali kama hii hunifanya nijisikie furaha na amani ya moyo.

Ninahisi mchanganyiko kuhusu tathmini za kazi. Kwa upande mmoja unifanya ni jitahidi zaidi na kunipamotisha ya kufanya vizuri kwa ni najua kazi yangu itapimwa na kudhaminiwa. Kwa upande mwngine, mara nyingine nakuwa na wasiwasi kidogo hasa kama kazi ni ngumu au muda ni mfupi. Lakini hii hunisaidia kuzingatia maelezo na kufanya kazi kwa makini zaidi. Tathmini za kazi pia hunisaidia kujua nguvu zangu na maeneo ninayohitaji kuboresha.

Ndiyo, napenda hesabu kwa kiasifulani. Hesabu hunifanya kufikiria kwa kina na kutumia akili kutatua matatizo mbali mbali. Ninapopata swali gumu la hesabu, hujihisi kuchanganyikiwa mwanzoni, lakini nikilipata jibu sahihi, huhisi furaha na kuridhika. Hesabu hunisaidia pia katika maisha ya kila siku, kama kupanga bajeti, kuhesabu muda, na kufanya maamuzi sahihi. Ingawa wakati mwingine hesabu huwa changamoto, bado naiona kuwa somo muhimu sana kwa sababu hunijengea nidhamu ya kufikiri, uvumilivu na umakini mkubwa.

Msimu ninaupenda zaidi ni Msimu wa joto kidogo, yani kati ya majoto ya wastani na upepo mwanana. Hali ya hewa ni nzuri, si moto sana wala si baridi sana, na inafanya shuguli za kila siku kwa raisi na za kufurahisha. Katika Msimu huu, mimea na maua uchanua na mazingira kwa mazuri zaidi kuzunguka. Napenda kutumia muda wa nje kama kutembea, kucheza au kusoma kitabu kwenye bustani.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti kila siku kadri niwe na muda. Kusoma gazeti kunanisaidia kupata habari mpya kuhusu mambo yanayo jitokeza hapa nchini na duniani. Pia kunanipa taarifa kuhusu siasa, michezo, teknolojia na mambo ya burudani. Napenda hasa sehemu ya makala ya elimu na habari za kijamii kwa sababu hunipanua maarifa yangu na kunisaidia kuelewa jamii vizuri zaidi. Mara nyingine hupenda pia kusoma makala za maoni ili kujua mitazamo mbali mbali. Kusoma gazeti kunanifanya nijisikie kuhusika na mambo yanayonizunguka na pia kunifundisha kuwa na ufahamu zaidi wa maisha na dunia.

Hapana sinandege wakufugwa nyumbani kwa sasa. Inga wandege ni wanyama wakuvutia na wanaweza kuwa rafiki wazuri. Siwezi kufuga kwa sababu ya muda kidogo na nafasi ndogo ya nyumba yangu. Pia ndege wanahitaji uangalizi wakaribu, lishemaalum na usafi wa mara kwa mara. Jambo ambalo siwezi kudumisha kila siku. Hata hivyo napenda kuonandege na kujifunza kuhusu ainazao na tabia zao.

Ndiyo, napenda sana muziki wajadi. Muziki huu hunipa hisia za furaha na utulivu kwa sababu unaangazi tamaduni na historia ya jamii zetu. Napenda jinsi midundo yake inavyopiga kwa namna ya kipekee na vilevile maneno yake yenye maana na hekima. Mara nyingi, napenda kusikiliza muziki wa jadi wakati wa mapumziko au sherehe za familia na marafiki kwa sababu hunifanya nijisikie karibu na asili na mila zetu. Muziki wa jadi pia hunisaidia kujifunza mambo mapya kuhusu utamaduni, historia na lugha za kiasili. Kwa ujumla ni chanzo cha furaha, elimu na mshikamano wa kijamii.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila ni simu ya mkononi. Simu hii ni muhimu sana katika maisha ya kila siku kwa sababu huniruhusu kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Pia hupitia habari muhimu, elimu mtandaoni na burudani kama muziki na video. Simu pia hunisaidia kupanga muda wangu, kuweka kumbukumbu na kufuatilia kazi zangu. Kwa wakati mwingine, hutumika pia kufanya manunuzi au malipo mtandaoni.

Kila asubuhi ninapoamka napendelea kuanza siku yangu kwa utaratibu, kwanza hushuka kitanda na kuoga ili kuamsha mwili na kuanza kwa usafi. Kisha, hupenda kunywa maji kidogo ili kuimarisha afya na kuamasha mwili zaidi. Baada ya hapo, hupanga saa chache za asubuhi kwa kufanya mazoezi madogo au kutafakari kidogo. Mara nyingine, hupika au kula chakula cha asubuhi kilicho na lishe nzuri. Kila hatua ninayofanya asubuhi husaidia kua na siku yenye mpangilio mzuri na nishati chanya.

Tundalangu la kupendeza ni embe, na penda embe kwa sababu linaladha tamu sana na lina majimengi, jambo linalo nifanya nejisikie kushiba na kupata nguvu. Embe pia lina rangi nzuri na inavutia sana kuangalia. Na penda kula embe safi, lime katwa vipande au kwenye juisi yenye latha. Pia embe lina vitamini nyingi kama vile vitamini C na madini muhimu yanayo saidia afya ya mwili. Mara nyingine, mimi hupenda pia kujaribu embe katika mapishi kwa latha tofauti. Kwa ujumla embe ni tunda la latha nzuri, lenye faida kwa afya na linalo nifanya ni jisikiefura kila niki ila.

Ndiyo, napenda mvua sana, mvua hunipahisia ya utulivu na amani, hasa wakati ninapokuwa ndani ya nyumba ni kisikiliza mlio wake wakunyesha kwa taratibu. Napenda pia mvua kwa sababu hunipanafasi yakupumzika au kusoma kitabu vizuri. Wakati mwingine, napenda kwenda nje kidogo kuzunguka au kucheza mvua ikiwa nisalama, kwani hunifanya nijisikie furaha na huru. Mvua pia hunisaidia kuona mimea na mazingira ya kiwasafi na yenye ranginzuri. Jambo linaloongeza furahaya kuona. Kwa ujumla mvua ni chanzo charaha, utulivu na furaha kwa siku zangu.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani. Pwani ni mahali pazuri pa kupumzika na kufurahia upepo wa bahari na mawimbi. Napenda kuhisi mchanga chini ya miguu yangu na kusikiliza mlio wa mawimbi yanapogonga pwani. Mara nyingi, mimi hupenda pia kucheza michezo midogo, kuogelea au kukusanya zege na magoti. Pwani pia hunipa nafasi ya kutafakari na kupumzika mbali na kelele za jiji. Napenda pia kuona jua likizama baharini kwani ni mandharia kuvutia sana. Kwa ujumla kwenda pwani hunifanya nijisikie huru, furaha, amani ya ndani.

Mimi nachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku kulingana na matumizi yangu. Kawaida, huchaji usiku baada ya kumaliza shuguli za siku ili kifaa kiwe tayari kwa siku inayofuata. Wakati mwingine, ikiwa nimekuwa nikikitumia sana kwa mitandao, video au michezo, mimi huchaji tena mchana ili kuhakikisha betri haishi. Napendelea pia kutumia chaji kamili kadri inawezekana. Kwa sababu, hufanya kifaa kutoa huduma nzuri na kuendelea kufanya kazi kwa muda mrefu bila usumbufu. Kupanga vizuri ni muhimu ili kuepuka kuwa na kifaa kisicho na nguvu wakati wa mambo muhimu.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni pale nilipokuwa nakifanya kazi ya kushirikiana na wenzangu kwenye mradi mgumu. Kazi hiyo ilinifundisha umuhimu wa kushirikiana kwa karibu, kusikiliza mawazo ya wengine na kushughulikia changamoto kwa uvumilivu. Pia nilijifunza kupanga muda vizuri, kuweka kipaumbele cha kazi muhimu na kushughulikia msongo wa mawazo bila kuacha malengo. Uzoefu huu pia umenifundisha kudhamini kila mtu kazini na kuonyesha heshima na shukrani kwa jitihada za wenzangu. Kwa ujumla kazi hiyo ilinifundisha kwa makini, mchangamfu na mwenye bidii zaidi katika kila jambo.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya dhamani kwa makini sana. Vitu hivi ni pamoja na fedha, nyaraka muhimu, na baadhi ya kumbukumbu za familia kama picha au zawadi ndogo. Napenda kueka vitu hivi mahali salama kama kwenye sanduku la siri, kabati lenye funguo, au kwenye akaunti ya bengi ili kuhakikisha havipotei au kuharibiwa.

Hili kuongeza uzalishaji wangu, ninafuata mbinu kadhaa muhimu. Kwanza, hupanga kazi zangu mapema kwa kupanga ratiba ya kila siku na kuweka kipaumbele cha kazi muhimu zaidi. Hii hunisaidia kuepuka kuchanganyikiwa na kukamilisha kazi kwa wakati. Pili ninatumia mbinu za kuthibiti muda kama vile kufanya kazi kwa vipindi na kupumzika kwa muda mfupi ili akili isichoke. Pia hupunguza vitu vinavyoniletea usumbufu kama simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi.

Ninapokuwa na muda wa bure, hupenda kutumia muda wangu kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie furaha na utulivu. Mara nyingi, mimi hupenda kusoma kitabu au magazeti, kusikiliza muziki au kutazama filamu nzuri. Wakati mwengine, napenda kuenda nje kutembea au kukaa kwenye bustani kufurahia upepo na jua. Pia hupenda kucheza michezo midogo au kushirikiana na familia na marafiki katika shughuli za starehe.

Malengo yangu katika kazi ni kuwa mfanya kazi mzuri, wakuaminika na mwenye bidii. Ninataka kufanya kazi yangu kwa ufanisi na kwa wakati, kuhakikisha kila jukumu linakamilika kwa ubora wa juu. Pia lengo langu ni kujifunza mambo mapya kila siku, kama kuendeleza ujuzi wangu ili niwe na mchango mkubwa katika timu. Napenda pia kujenga uhusiano mzuri na wenzangu kuonyesha heshima na mshikamano kazini.

Ninaweka neno siri salama kwanjia kadhaa ili kulinda taarifa zangu binafsi. Kwanza mimi hupenda kutumia neno siri lenye mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, namba, na alama maalum, ambalo nigumu kukisia. Mara nyingine uliandika mahali salama kwenye karatasi au programu ya kuaminika ya kuhifadhi nywila. Pia hupenda kutofautisha maneno yangu ya siri kwa akaunti tofauti ili ikiwa moja itavunjika nyingine ziwe salama.

Zoezi nzuri nililojenga ni kupanda milima kidogo na kufanya mazoezi ya kutembea kila siku. Kupanda milima kulinifundisha uvumilivu, nidhamu na jinsi ya kupanga hatua kwa hatua ili kufanikisha malengo. Kwa kutembea kila siku, nimeweza kuongeza nguvu za mwili, kuboresha afya ya moyo na kuongeza stamina. Pia mazoezi haya yamenisaidia kupungu za msongo wa mawazo na kunipa hisia ya furaha na amani. Mara nyingine, huchanganya mazoezi haya na kupumzika kidogo au kutafakari, jambo linaloongeza nguvu za akili.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine, kwa njia ya heshima na kwa moyo wazi. Kwanza, huskiliza kwa makini maoni wanayotoa bila kuvuruga au kukerwa. Hii husaidia kuelewa vizuri kile wanachomaanisha. Kisha napima kama maoni hayo ni ya kujenga au yanayoweza kunisaidia kuboresha kazi yangu au tabia yangu. Mara nyingi napokea maoni yenye ukosoaji kwa moyo wakujifunza sio kama kukosoa binafsi. Pia napenda kuuliza maswali kidogo ili kuelewa vizuri na kutumia maoni haya kwa faida yangu.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video kwa kiasi fulani. Michezo ya video hunipa burudani na hunisaidia kupumzisha akili baada ya siku ndefu ya kazi. Napenda michezo inayohitaji kufikiri na kupanga mikakati kwa sababu unifanya nitumie akili na kuongeza umakini. Wakati mwingine, ucheza pia michezo ya kirafiki na marafiki au ya ufamilia. Jambo linaloimarisha mahusiano na kuleta furaha. Hata hivyo siipendi michezo ya video kupita kiasi napenda kuweka uiiano kati michezo majukumu yangu na shughuli nyingine za kila siku.